Swali ninauliza je napenda kuimba kwa hakika. Mimi mtu ambaye napenda kuimba sana kwa sababu wimbo huwa. Nyimbo katika hali ya haswa huwa inaleta furaha nyingi katika maisha ya binadamu. Pili ninawezasema kwamba wimbo ni kitu nzuri kwa sababu huwa ni njia kujitumbuiza ama kufurahia. Wakati ambapo unakaa na marafiki, mnajumuika pamoja, wakati ambapo pia una familia yako.

Ninawekaji malengo ya kila mwezi kazini, naweza sema kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kujipanga mapema, ili niweze kuweka mikakati yangu vizuri, pili na mini mtu ambaye ninapoweka malengo yangu na hakikisha kwamba naweza kuyafuatilia vizuri hadi mwisho. Hii inamaanisha ya kwamba, sina wakati au muda wa kupoteza au kucheza na wakati wangu kwa sababu, lazima nitimize malengo yangu. Na wakati mwezi inaisha, huwa nahakikisha kwamba naeza kuelewa ni meeza kutimiza nini na nini ambazo sijaweza kutimiza. Kwa hivyo inamanisha vitu ambavyo sijaweza kutimiza na itilia maanani ili iweze kunisadia katika kuweka malengo ya mwezi unaokuja. Pia nahakikisha kwamba naeza kujiunga na timu ambayo itanisaidia na tunaweza fanya kazi vizuri na pia mimi mtu ambayo napo chagua timu Sichagu timu ya watu wa zembe na chagua timu ambao watu wanapenda kufanya kazi na watu ambao wanajua wanafanya nini.

Nakumbuka mwalimu mgani kutoka shule na za kuambia hakika mwalimu ambaye na mkumbuka na ni mwalimu aliye nifunza vizuri na alikuwa na roho safi. Ni mwalimu wangu wa hisabati katika shule upili na mwalimu wangu wa historia na pia mwalimu wangu wa kiswa swahili. Walimu hao walikuwa walimu wazuri kwa sababu walieza kuni saidia ni pite katika somo langu na hilo ni somo la hisabati, historia na kiswahili. Na walikua walimu wavumilivu kwa sababu walikua wanatusaidia ili tuweze kupita. Bali na hayo unapata kwamba, miminni mtu ambaye nili pia nilikuwa natia bidii katika kazi yangu kwa sababu nilikuwa nahakikisha kwamba, mtihani unapokuja naeza kuifanya vizuri na niweze kuipita. Pia unapata kwamba walimu hao, walikua tunapopita mtihani, waneza kutupa zawadi, na hii ilikuwa kwa kweli ilikuwa inatia wanafunzi moyo ili waweze kufanya vizuri.

Swali linauliza, ninaenda maktabani marangapi. Nakumbuka nilipokua katika shule ya upili, nilikuwa mtu ambaye nilikuwa napenda kuenda maktabani. Haswa wakati wa likizo, kwa sababu mi ni mtu ambaye tungefunga shule, nilikuwa napenda kutana marafiki zangu, tuende maktabani, tusome. Pia, uzuri ya maktaba inaweza kukupea vitabu vingi kama mtu ambaye anasoma ili uweze kujua ni nini ambayo unataka kutafuta. Pia unapata kama kuna vitabu ambavyo, hukuwa unaweza mwenyewe hauna, unavipata pale maktabani. Tatu ningesema kwamba, katika pali kusoma maktabani, naeza hakikisha kwamba ilikuwa nzuri kwa sababu unapata pale maktabani, unaweza kupata vitu ambavyo vinahifadhi historia. Na kwangu mimi historia ni kitu nzuri kwa sababu unapata, unaweza kujua vitu ambavyo vilikuwa vinafanyika kitambo. Na nilikuwa naenda maktabani kama maranne kwa wiki na ilikuwa jambo nzuri sana kwa sababu nilieza kusoma mengi.

Swali linauliza unahimizaji ushirikiano katika timu. Na naezasima katika timu, mini mtu ambaye napenda kufanya kazi na wengine. Na katika pali timu, ni vizuri kuweza kwanza kutengeneza njia mnavyo zungumza. Munapo tengeneza njia mnavyo zungumza, inaweza kuwasaidia nyinyi kibinafsi kutengeneza njia ambayo munawezafanya kazi bila kusumbuana. Pili huwa tunakutana kama marambili ama mara tatu kwa wiki ili tuweze kuzungumuza kujulishana jinsi nani atafanya kazi gani nani a tafanya kazi nyingine.

Chakula gani nachopenda kula jioni? Naeza sema mi ni mtu ambaye inapofika jioni huwa sipendi kula chakula kizito ambaye itanisumbua usiku napolala. Hii namanisha kwamba utapata nala kitu kama vile aaa matunda ama natengeneza juisi ya matunda kama juisi ya ndizi, machungwa ama papai. Ama kwa wakati mwingine utapata kwa sababu unapata labda nilikula mchana jioni nahakikisha kwamba nitakula kitu kama nichemshe mayai kama mawili na nile na maziwa Kwa sabu ukiangalia katika afya mtu huwa haruhusiwi kula chakula kizito inapofika jioni Kwasabu jioni ni wakati wa mtu kutulia na kupumzika. Na unapoenda kulala upate kwamba umepea mwili yako chakula kizito Pia unapotaka kupunguza kilo kama wewe ni mtu ambaye umenenepa huwa unashauriwa kwamba usile chakula mbao ni mzito sana kwa mwili.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Naweza sema kwamba kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kupumzika mchana kwa sababu mchana ni wakati wangu wa kutuliza akili ili akili yangu itulie. Na wakati wa mchana naweza kuambia kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda kufanya vitu vingi kama vile napenda kutembea ili akili yangu iweze kupumzika. Pia unapata kwamba napenda. Labda tu nitazame runinga ili niangalia vipindi ambavyo napenda kufuatilia Ama nipigie wapendwa wangu simu tuongea alafu inapofika Hapo wakati wa saa nane ninarudi kufanya kazi ofisini.

Swali linauliza, napendelea mfumo gani wa simu. Kwahakika, mimini mtu ambaye napenda mfumo wa Android. Kwa kwanza, Android inavutia kwa sababu ya uhuru wake. Inanipa nafasi ya kubadilisha karibu kila kitu kwenye simu yangu. Kuanzia mandhari, hadi kwa kutumia vitu tofauti. Hii ina nifanya nihisi kwa simu yangu binafsi kabisa. Si kitu kilicho tengeneza kwa mtu mwingine. Napenda sana uwezo wakuifanya simu iyonekane na kufanya kazi kulingana naladha na mahitaji yangu. Pili, Android inaupatikanaji mkubwa wa vifaakuna simu za Android zabei tofauti kwanzia zabei nafuuhadi za juu kabisahii inamanisha kwamba unaweza kutafuta simu ambaye inalingana mfuko wako. Ina faida kubwa kwasababu kila mtu anaweza kupata simu inayo mfa kulingana na bajeti yake. Pia inapatikana kwa kampuni nyingi kama vile Samsung, Xiaomi, Oppo na nyinginezo na kwangu mimi nimtu ambaye natumia Samsung Tatu, Android ni rahisi sana kwa kazi nyingi kwa wakati mmoja na weza kufungua vitu kama vitu viwili kwenye simu yangu na niweze kubadilisha haraka na natumia vitu bila shida Tano, nawesema ni kwamba Android ina apps nyingi sana kwenye simu ya kwa simu na nyingi kati yake ni bure au zina mabadala wa bure Hii inanisadia kupata apps za kazi, elimu, burudani au hata kutengeneza pesa mtandaoni bila shida Kwa ujumla, ningesema napendelea Android kwasababu ni rahisi Huria nafuukwa wengi na inauwezo mkubwa wakubadilika kulingana namtumiaji Inanipa huru wa kutumia teknolojia kwanjia inayonifaamimi siku lazimishwa kufwata mfumo mmoja tu.

Ninafanya nini kila jioni baada kabla ya kulala, naeza kwamba inapofika wakati wa jioni, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba nimetengeneza chakula changu cha jioni, hii inamaanisha kwamba nimeweza kuji kujitatarishia chakula, nimeweza pia ku kuosha vyombo vyangu, na pia mini mtu ambaye nahakikisha kwamba jioni, naeza fanya mazoezi ili niweze kuwa mtu ambaye ana nguvu nyingi. Na kwa hivo mi unapata kwa mara nyingi jioni ni wakati wangu wa kufanya mazoezi, ni wakati wangu wa kupumzika, na ni wakati wangu wa kujumuika na familia yangu, ama kama niko peke yangu, unapata kwamba nitaenda jioni nioge, ni mtu ambaye na chukua nusu saa katika bafu ili niweze kujisugua ningare. Pili unapata kwamba wakati wa jioni mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba nimejiosha vizuri nimejipaka mafuta nimevaa vizuri alafu kisha ninapokula chakula changu cha jioni natazama kipindi ambacho inanitumbuiza napokula napo maliza wakati wangu kulala ni saa nne na nusu ama saa tano ikienda sana ninapofika wakati huu nazima simu yangu ili niweze kupumzika.

Je napendelea kusoma au kuandika kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda zote, lakini pia inalingana ni muda mgani, nafanya nini ama haswa nafanya nini. Na mimi ni mtu ambaye napenda kusoma, wakati ambapo nina wakati huru sana. Na kwa kusoma, mimi ni mtu ambaye napenda kujiongezea maarifa ambayo sikua najua hapo awali. Hii inamaanisha kwamba ni vizuri kuweza kujifunza vitu ambavyo hukua unajua kitambo. Pia, mimi ni mtu ambaye napenda kuandika Napenda kuandika vitu kama vile nyimbo, napenda kuandika ushairi na pia, kuandika pia ni nzuri Kwa sababu inaeza kuonyesha ubunifu wako umefikia wapi, ndio maana nasema siezi chagua moja na niache lingine Lakini naeza sema inalingana na wakati mgani Kuna wakati ambaye napenda kusoma na sipendi kuandika na kuna wakati ambapo unapata na wakati wa kuandika na wakati huo sitaki kusoma.

Swali linauliza, nangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Kwanza naweza sema barua pepe ni njia ya mawasiliano ya kielektroniki, inayotumika kutuma na kupokea ujumbe kupitia mtandao wa intaneti. Barua pepe ni kama barua ya kawaida, lakini badale ya kutumia karatasi na posta, huwa inatumia kompyuta, simu na intaneti. Ujumbe unafika kwa sekunde chache tu, hata kama unatumia mtu aliye nchi nyingine. Na kwangu mimi, naweza sema kwamba, Mimi ni mtu ambaye huwa nangoja barua pepe kila siku kwa sababu nafanya kazi na nahakikisha kwamba ninapofanya kazi na nimetuma barua pepe huwa nangoja kujibiwa Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye kila siku napata kwamba naangalia kama nimepata barua pepe kwa sababu katika ile mfumo wa kufanya kazi huwa lazima ujifunze kuandika barua pepe na unapojifunza katika ile halia ya kuandika baru wa pepe unafaa kujuwa kwamba pia unapoandikia mdosi wako ama mkubwa wako ama unapompatia kazi lazima uandika katika mfumo wa baru wa pepe na inamaanisha kwamba unapomuandikia lazima upewe jibu kwa hivyo mimi nii mtu ambaye kwa kila siku lazima ningojee baru wa pepe lakini wakati wa wikendi huwa siangalii kwa sababu ni wakati wangu wa kupumzika.

Swali linauliza niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Unaweza kushirika na mchezaji mgani bora. Naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye napenda messi sana. Kwa sababu na u ni mchezaji ambaye unapata kwamba anajua kucheza mchezo pale anapokuwa uwanjani. Mchezo ambao wa ajabu ambaye ni limwona ni ile mchezo wa World Cup. Alieza kushinda na alipewa kikombe cha zawadi cha dhahabu. Ujuzi ambaye namuona akiwa anapo elezia historia yake ya kucheza mpira Unapata kwamba ni mtu ambaye alicheza tangu awe mdogo na anajua kucheza vizuri Kwa kweli sija muona uso kwa uso lakini nimeweza kumutazama katika runinga na naeza kwamba kwa kweli napo muona mshabikia hua na furaha moyoni sana Mimi hua siyeza taka kuwa mchezaji wa mpira lakini unapata kwamba anaweza kufunza vijana wadogo kwamba kama unatalanta ya mpira usife moyo ujikaze kwa kuwa unaezafika na uwe kama yeye.

Mafunzo gani ningependa kupata kazini? Ngesema kwa kweli mimi mtu ambaye ningependa kupata mafunzo kama vile kuweza kutumia teknolojia ambazo zimiweza kutokea na sitwaazijua. Kwasababu mimi ni mtu ambaye napenda kujua kuhusu teknolojia na umuhumimu wa kujifunza vitu ambavyo vinahusu technologia ni kwamba unaweza kupata kazi katika kampuni yoyote Kwasababu tunaishi katika ule wakati ambapo technologia ndio kila kitu kwahivyo unapoweza kujifunza kuhusu teknolojia inamaanisha kwamba utafaulu.

Swali linauliza chakula gani cha jadi ambacho nakipenda. Kwangu mimi, ningesema napenda sana ugali na nyama wa kukaanga, ama vile unapata kwetu sisi tunaita nyama ya kuchoma. Nakipenda kwa sababu kadhaa, kwanza ugali na chakula kinachoshibisha kweli, unapokula ugali utapata kwamba hautashikwa na njaa mara nyingi, siku inapoendelea. Pili naezasema kwamba, ukila ugali unapata nguvu na unahisi umesimama imara siku nzima, ni chakula rahisi lakini kina uzito wake, halafu nyama ndiyo inafanya mlo uwe kamili, kwangu mimi unapata kwamba napenda sana kula nyama ya kienyeji wa kuku na huwa ina ladha ya kipekee sana. Harufu yake tu inatosha kukufanya uwe na hamu ya kukula ukiongeza pia kachumbari, labda sukuma wiki ama kama vile mchicha. Pia nakipenda chakula hiki kwa sababu kina maana ya kijamii. Mara nyingi ugali na nyama huliwa wakati wa mkusanyiko. Inaeza kuwa sherehe ya harusi ya kukaa na marafiki ama pia familia. Kina waleta pamoja, watu pamoja, mnakula mnongea. Na pia kwa kweli mnaweza kucheka na kujumuika pamoja.

Swali linauliza na shugulikia vipi udhaifu wangu ninapo kuwa pale kazini. Naezasema kwanza, napu shugulikia udhaifu wangu kazini nafanya vitu kama vile uwazi kujitambua na juhudi za maksudi za kujiboresha. Kwanza ninatambua ufhaifu wangu bila kujificha najithamini mara kwa mara kwa kuelewa, maeneo ninayihitaji kuboresha badala kujitetea au kulaumu wengine. Kujitambua hunisadia kuchukua hatua sahihi mapema kabla udhaifu hujadhiri kazi au timu Pili, huomba marejesho kutoka kwa wasimamizi au wenzangu kazini maoni ya hunisadia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kugundua vitu ambavo huenda sivioni mwenyewe na na ya heshimu maoni hayo na kuyachukulia kama fursa ya kujifunza Tatu, hujipangia mpango wa kuboresha. Ikiwa udhaifu ni upande wa ujuzi fulani, mimi hujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kuomba msaada kwa wale walio bobea. Kama ni swala la usimamizi wa muda, naweka ratiba vipao mbele na malengo yanayo pimika. Nne, kutumia nguvu zangu kufidia udhaifu kwa mfano. Kama kuna kazi ni nayo pata changa patana na changamoto kupitia kwa iyo kazi, na jitaidi kuifanya mapema au kushirika na mwenzangu mwenye uwezo zaidi katika eneo hilo. Na kujipa muda na uvumilifu. Najua hakuna mkamilifu hivo kujifunza kutoka na makosa badala kukatisha tamaa. Kwa kiufupi nina shugulikia uhhaifu wangu kazini kwa kujitambua, kujifunza, kushirikiana na kuboresha hatua kwa hatua. Hivo ndivo nalenga ukuwaji wa kibinafsi mafanikio kwa timu kwa ujumla.

Swali linauliza zana gani za dijiti ninatumia kila siku. Nasema kwangu mimi, zana za dijiti ninazotumia kila siku ni hizi na kila moja inamchango wake muhimu. Kwanza simu, janja, ndiyo zana nayoitumia zaidi. Naitumia kuwasiliana, kwa kupiga simu, kwa kufanya kazi kama vile barua pepe, kupata maarifa mtandaoni, kupanga siku yangu na hata kufanya kazi ndogo ndogo ni kama ofisi ndogo mkononi Pili, baruapepe ni zana ya lazima kwa kazi na mawasiliano rasmi na itumia kutuma na kupokea taarifa muhimu nyaraka, maombi ya kazi na mawasiliano ya kikazi inanisaidia kuwa na kumbu kumbu na mawasiliano yangu Tatu, kompyuta mpakato ni muhimu sana kwa kazi zinazohitaji umakini zaidi kama kuandika kutafiti kufanya kazi za mtandao na kujifunza Inanipa uwezo mkubwa zaidi kuliko simu hasa kwenye kazi nzito Programu za mawasilano kama vile WhatsApp, Telegram au Zoom hizi hunisaidia kuwasilana haraka na watu kufanya mikutano ya mtandao na kushirikiana kikazi bila kujali umbali Tano, zana za mtandaoni ya kuhifadhi taarifa kama vile Google Drive na zitumia kuhifadhi mafaili yangu kwa usalama na kuyapata wakati wote hata nikibadilisha kifaa kwa ujumla zana za digiti hunisaidia kukokoa mda, kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana kwa urahisi kujifunza na kujiboresha na hivo ndivo mii hizo ndo vifaa ambavo mii hu tumia kwa kila siku.

Swali na uliza na jihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Na hisi ni muhimu na ni yenye manufa ingawa wakati mwingine inaweza kuletea msimiko au wasiwasi kidogo. Kwanza naiona tathmini ya kazi kama fursa ya kujifunza na kukua, huwa inasaidia kuelewa ninachofanya vizuri na maeneo ninaitaji kuboresha. Badala ya kuchukulia kama kuhukumiwa, kuiangalia kama kioo kinachoonyesha maendeleo yangu kazini. Pia ta thmini kunisaidia kupata maelekezo wazi, kupitia maoni ya msimamizi ninaelewa matarajio ya kazi yangu, malengo ya kampuni na jinsi na vyoweza kuchangia zaidi. Hii hunifanya nifanye kazi kwa mwelekeo sahihi na kwa ufanisi vizuri. Nne hata kwa tathmini inachanga moto au ukosaji kujitahidi kupokea kwa mtazamo chanya. Kuona ukosoaji wakujenga kama njia ya kuniboresha na siku nivunja moyo, hunipa mutisha na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia, naezasema tathmini ya kazi huimarisha mawasiliano katiyangu na wasimamizi. Inafungua nafasi ya majadiliano ya wazi kuhusu changamoto, mafanikio na hata mahitaji ya mafunzo hii, kujenga usiano mzuri wakikazi na kuondoa sinto fahamu. Kwa ujumla, ninahisi tathmini ya kazi ni nyenzo muhimu ya maendelo ya kita aluma. Inanisaidia kujitathmini, kuboresha utendaji na kumfanyi kazi bora zaidi kwa manufa yangu kibinafsi na ya taasisi.

Je napenda kunywa maziwa? Kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda kunywa maziwa sana. Nasema hivi kwa sababu maziwa kwanza nilipokuwa mtoto mdogo niliweza kunyonya titi la mamangu hadi nilipofika miaka saba. Najua kwa wengi unapata kwamba wanasema walinyonyesha watoto wao hadi walipofika miaka miwili lakini kwangu mimi mamangu alinipa maziwa hadi nilipofika miaka saba. Pili naweza sema kwamba mimi napenda kunywa maziwa kwa sababu katika ile hali ya kunywa maziwa Unaweza tengeneza chai nayo na mimi ni mtu ambaye napenda chai Napenda chai wakati wa asubuhi, wakati wa jioni Yaani wakati wowote mimi ni mtu ambaye nitakunywa chai Pili naweza sema kwangu mimi maziwa unaweza ikula na chakula yoyote Unaweza ikula na mkate, unaweza ikula na keki na pia unaweza ikula na ugali hapa katika nchi yetu ya Kenya Kwa sababu ni chakula nzuri na katika ile hali ya kunywa chai naweza sema kwamba chai huwa inaongeza manufaa maziwa inogeza manufaa mingi katika katika mwili wa binadamu na katika utamaduni wetu maziwa huwa inaleta watu pamoja katika ile gumzo ya jioni Mnapoongea, mnapojumuika pamoja Unapata kwamba hata mgeni napokuja, unampa mkikombe cha maziwa anakunywa Kwa hivyo mimi ni mtu ambeye napenda kunywa maziwa na naikunywa wakati wowote inaweza kuwa asubuhi mchana ama jioni.

Nafanya nini ili kushirikiana na timu? Kwanza naeza anza kwa kusema mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi na timu kwa sababu katika ile hali ya kufanya kazi pamoja na timu mnaweza kujua na kujifunza mengi kutokana na wengine kwa mfano. Utapata mwenzako anajua kitu ambayo ambao wewe mwenyewe haujui ama pia wewe unajua kitu ambayo wewe ye mwenzako hajui na katika hali hiyo mnaweza kusaidiana saana. Pili naezasema mi ni mtu ambaye kwa kweli napenda pia katika katika ile hali ya kushirikia na timu, tunaweza kupanga ratiba ambayo tunaweza kufuatilia ambapo kila mtu amepewa kazi yake na tunapokutana kama tuseme tunakutana kama mara mbili kwa wiki ama maratatu, tunaweza kujumuishana nini ambayo tumefanya na vitu ambayo hatujafanya, tuweze kurekebisha na mahali ambapo kuna makosa, tuweze kukosoana kwa njia nzuri ambayo, njia ni chanya ambayo inaweza kusaidia ila si kuweza kufanya mwingine ahisi vibaya. Kwa hivo, hivo ndivo naweza kushirikiana na timu.

Swali linauliza kuhusu muziki ninaoupenda. Muziki ambao naupenda kwa kweli, katia reggae, classical, pop na bongo. Nasema mimi ni mimi ni mcheza mimi mpenda bongo sana. Na bongo huwa unapata inatumbuiza. Na pia inaonyesha hisia ambayo unapata mwimbaji anaweza kuelezia ni nini. Na katika ili hisi ya bongo, unapata kwa mara nyingi, kinachoimbwa ni kuhusu mapenzi na mini mtu ambaye napenda mapenzi sana. Kwa hivo mimi ni mimi ni msikilizaji wa bongo sana. Je unakumbuka mwimbaji au bendi unozozipenda zaidi. Nizasema kwamba mwimbaji ambaye nampenda zaidi ni Diamond Platinum kutoka pale nchi ya Tanzania. Na wakati ambapo unaosikiliza na kwambia kwa ukweli ni wakati wote naezakuwa asubuhi napofanya kazi, napojitarisha kwenda pahali, napooga, napofanya usafi ya nyumba huu ndo wakati nasikiliza. Unahisi jinsi gani mziki una ukisikiliza mambo unaupenda. Hua nahisi vizuri kwa sababu, akati kele hali ya kusikiza nyimbo unapenda, unapatatu wewe mwenye kibinafsi, unafuraha.

Napenda mikutano ya aina gani? Kwa kweli mimi ni mtu napenda mikutano ambayo unapata kwa hakika inaweza kuninufaisha kama kibinafsi. Mikutano ambayo unapoenda unapata kujifunza mengi kupitia watu wengine. Pili, unaweza pata ni mikutano ambaye kwa kweli inafaida ya kujenga. Sizi le mikutano ambapo unaenda muna zungumzia kuhusu watu wengine, pana udaku, pana umbea. Ni mkutano ambaye unapata mimi nikikutana watu wengine wanaweza kunifunza kitu ambao sijui. Na pia mimi katika ile hali naweza kuwafunza kitu ambao hajui. Kwa hivyo kama vile unapata mimi mtu ambaye ni mejihusisha katika vile vitu kama vile mkiutano ya chama ile ambao munaweza kutoa pesa, kusaidiana, kununua vitu ambavyo unapata mtu hana. Yaani mikutano ambayo ya naubora katika maisha ya mtu kibinafsi.

Ninafanya nini kuungeza uzalishaji wangu? Naeza sema kwanza mini mtu ambaye uzalishaji inezako katika aina nyingi. Kuna uzalishaji wa marifa ambao unapata kwa kweli. Unaeza fanya nini ili uweze kujifunza vitu vingi. Na pia kuna uzalishaji pili ulewa kupata watoto. Kama ni vile vya maarifa naeza sema kwamba mimi mtu ambaye napenda kusoma sana. Napenda kutoa maarifa mengi katika pale mtandao, katika pale YouTube, katika pale TikTok ambo unapata unaweza kusuma vitu mvingi ambavu huku unajua Lakini kama nivili uzalisha jiwa kupata watoto bado mingi mtunchanga na nasijafikiwa kato kupata watoto.

Jee, napenda kunua vitu mtandaoni kwa kweli, staki kudanganya. Misi mtu ambaye napenda kunua vitu mtandaoni. Nasisemi kwamba katika mtandao vitu ni vibaya la hasha. Kuna wakati ambapo ni meweza kunua vitu mtandaoni, lakini kwa ujumla, hauta pata mara nyingi na potaka kunua vitu, ni taenda pali mtandaona nanue. Ha, uzuri ya mtandao ni kwamba inaweza kufanya usipoteze wakati mwingi, lakini mini mtu ambaye napenda kuenda kwenye duka, kama ni mfano ni rinda nataka na jichagulia ni rinda gani nataka Pia kungalia aina gani pia ambazo ziko Kwa sabu kuna mara nyingi unasika watu wa nasema kitu ambao waliona mtandaoni na kitu ambao walipolitewa havi kuwa vinafanana ili kuweza kuzuhia mambo kama hizi Naeza sema kwamba mini mtu ambaye nakikisha kwamba Naangalia ninini kwa mtandaoni Pia nachagua pale napoenda katika dukani na niweze kujua nini haswa na taka na niache kitu ambao sitaki kwa kibinafsi.

Swali linauliza ni ambie kuhusu filamu yako unayoiipenda zaidi. Filamu ambao naipenda kwa kweli ni drama. Na kwa sababu drama unapata huwa inamambo mingi ambayo inafanyika ambao unapata kwa kweli inatumbuiza. Mara ya kwanza nilipo ona naezasema na kumbuka ilikuwa Nilipokuwa nadhani darasa la sita ulikuwa mwaka wa elfu mbili kuminambili. Nani aliye leta hamu ya filamu ya? Hakuna mtu aliye leta kwa sababu mii ni mtu ambaye ni naku ulikuwa unapata kwa mara nyingi ni ilikuwa natazama vitu vingi alafu katika ile hali ya kutazama vitu mingi ni kakagundua kwamba napenda filamu ya drama. Na kwa mara nyingi unapata huwa natazama filamu za drama nyingi.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira kiragbi marekani. Naezasema kwa kikweli, katika ile hali ya, unaeza kushiriki na timu gani ya mpira. Najua kwamba timu poa ya mpira pale marekani ni timu ya Amerika. Naipenda kwa sababu unapata kwamba wachizaji wanajua jinsi wanavyochezo na kwa mara nyingi huwa wanashinda. Unakumbuka mchezo mkuu wa timu hii. Nasema kwamba katika ule mchezo, sijasema nimeitazama sana lakina nakumbuka waliweza kushinda vikombe vingi. Au ningependa sina mchezaji ambaye nampenda haswa kwa kijumla lakini napenda wachezaji wote. Na ninapohisi, nahisi vizuri ninapoona wakicheza kwa sababu huwa wanajua kucheza na katika ile hali ya mashabiki huwa tunafurahia sana.

Swali nauliza naboresha aje michakato ya kazi. Na nawezasema kwamba mimi hufuata hatua za kifumo na za vitendo ili kungeza ufanisi, ubora na kasi ya matokeo. Kwa urefu ninavyofuata ni kwanza mimi huchambua mchakato uliopo, kutazama bila hatuwa ya kazi kwanzia mwanzo hadi mwisho ili kuelewa ni wapi kuna uchelewe shaji, kurudia kazi au matumizi mabaya ya rasili mali. Hii inanisaidia kubaini maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Wapili, hukusanya maoni kutoka kwa timu. Watu wanofanya kazi moja kwa moja na mchakato mara nyingi wanamawazo bora ya kuboresha. Kuwasikiliza, kunisaidia kupata suluhisho la vitendo na kuongeza ushirikiano. Tatu, kutumia zana za dijiti za kiteknolojia imeweka pale inapowezeka hutumia programu za kupanga kazi, kuifadhi tarifa mtandaoni au zana za mawasiliano ili kupunguza mda unopotea na makosa ya kibinadamu. Pia nawezasema, katika ile hali ya kuboresha mpangilo na vipaumbele, kuanda kazi kwa ratiba wazi kwa kama lengo inapopimika na kugawa majukumu kulinga na uwezo wa kila mtu, hii huongeza uwajibikaji na ufanisi. Tano, kupima matokeo na kufanya marekebisho badale ya kubadilisha mchakato, kufuatilia matokeo ilikuona kama kuna maindeleo, kama bado kuna changamoto, kurekebisha tena mpaka mchakato ufanya kazi vizuri zaidi. Na mwisho, kujenga utamaduni wa kuboresha kina wakati, kuhamasisha kujifunza, kubadilika na kupokea mabadiliko kwa sehemu na ya maendeleo si tishio. Kwa kifupi, naboresha michakato ya kazi kwa kuchambua, kushirikia na kutumia teknolojia, kupanga vizuri na kufanya maboresho endelevu ni kilenga matokeo bora na kazi yenye ufanisi zaidi.

Nina wanishaje kazi na maisha ya kibinafsi. Nezaanza kwa kusema kwanza. Mini mtu ambaye unapata katika ile hali ya kufanya kazi ya kibinafsi. Na hakikisha kama ni maisha yangu ya kibinafsi. Kama kukwamfano. Mini mtu ambaye nafanya kazi katika siku ya jumatatu hadijuma. Na hivi inamanisha kwamba katika inapo fika siku kama vile jumamosi. Na hakikisha kwamba na weza kufanya vitu vyangu vya kibinafsi. Na hii inamanisha kwamba, katika hili hali ya kufanya vitu vyangu vya kibinafsi, inapo fika weekendi, sitafanya kichutu inausiana na kazi kusabu ni wakati wangu wa kibinafsi. Na unapata katika wakati wangu kibinafsi naeza jumuika pamuja na familia yangu, marafiki zangu, ama tuu watu ambao, tuko karibu pamuja. Kwa hivu inamanisha kwamba wakati wangu wakazi ni wakati wangu wakazi. Sitafanya vitu vyangu vya maisha yangu ya kibinafsi. Lakini ikifika pia wikendi ambapo inausiana vitu maisha yangu ya kibinafsi sitafanya kitu kusiana na kazi. Hivu unaweza kwamba naiza gawanya katika siku yangu ya kazi na siku yangu ya kibinafsi.

Je natoa sadaka au michango, kwangu mimi naweza sema kwamba huwa inalingana. Kuna wakati ambapo unapata kwa kweli mimi ni mtu ambaye natoa michango na pia kuna wakati ambapo natoa sadaka na kwangu mimi nimewai toa zote. Kuna wakati ambapo nimejipata lakini kwa mara nyingi mimi ni mtu ambaye anatoa michango na michango ambayo ni meweza kutoa unapata kwamba ilieza kuhusiana labda na mtoto fulani kusaidiwa kuenda shule ama kwa mfano kupata ile hali kama vile kusaidia watoto ambao hawajiwezi kama kupata nyumba ama mchango ambayo inasaidia watu ambao labda wali walihusiana na mambwo kama vile mafuriko ukapata hawana pahali pakuishi, hawana chakula hawana nguo, hizo ndivo michango ambazo mimi nimeweza kibinafsi kufanya na kwangu mimi michango napenda michango sana kwa sababu unapata katika michango unaweza kubadilisha maisha ya mtu unaweza kusaidia mtu na mtu atakukubuka kwamba uliweza kumsaidia wakati fulani pia kuna wakatika ambapo nimeweza kutoa sadaka na nimepokuwa kanisani na unapata kwamba katika ile hali ya kutoa sadaka ni meweza kusaidia watu ambao kwa kweli walikua wana hitaji usaidizi kama vile sadaka ambayo ilisaidia watoto wa yatima ama pia sadaka ambayo imeweza kutengeneza kanisa.

Kazi ninayo idhamini sana kwa kweli unapata ni kazi ambayo naeza kubadilisha maisha watu wengine kwa mfano. Katika ile hali ya kufanya kazi, unaweza kubadilisha maisha ya watu na unapata kwamba ni kazi ambayo unapata kwamba haikununufai wewe mwenye lakini pina ina manufa kwa maisha watu ingine. Hiyo ndo kazi ambayo unapata na penda. Pia ni kazi ambeyo unaitami ni kazi yambe haina ukora, haina ulaghai na watu unafanya vizuri na watu unapufanya, wanaeza kulipwa kazi kwa mishahara yao.

Niambia kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Naeza sema kwa hakika, mimi si mtu ambaye nashiriki katika besiboli. Na hua, lakini kuna wakati ambapo unapata nilishirika katika mpira wa besiboli na wakati nilipokuwa shule upili, na niliweza kupeleka rafiki yangu, kumtazama rafiki wangu akicheza. Nitimu gani ambayo ilikuwa inacheza kwa hakiki, ilikuwa timu ya shule yangu na shule nyingine. Kilichotokecha cha ajabu ni kwamba ilikuwa katika mchezo katika wasichana na vijana na wasichana katika shule walieza kushinda na hisi vizuri napo kumbuka wakati huo kwa sasabu na kumbuka ulikuwa katia mpu niliweza kutengeneza marafiki wengi kwa sababu tuliweza kushida tulieza kutana shule nyingi na ilikuwa wakati mzuri na tulishinda kikombe.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kunua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani, nisome kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita, familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda, hiyo ni wazo zuri. Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate, nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye dari inatulia. Nitatoka nje au nike nyumbani? Nadhani kuna kaa kukaa ndani nibora, mvua haitaisha haraka. Nitakuja tu hapa, nipike chai ya moto, kuna vitabu kadhaa si jasoma. Sasa niwakati mzuri, watoto wanacheza chumbani, wanafurahia na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje wangaamize maji. Lakini nibaridi sana, nitawasomea hadithi badala yake. Mvua ni ya kupumzika na familia. Nitayatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea, lakini sa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu anajukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huko wakati nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri tunajifunza pamoja.

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kunywe runinga au nisikilize mziki tu. Labda niangalia matangazo ya mchezo, kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za kartuni wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja alafu watoto walale. Baadae nitakua na muda wangu niangalia filamu yangu. Nina filamu kadha sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia kesho ni siku ya kazi.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua, nimwambie nitachelewa. Njia ya siku, ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanenda kazi saa moja. Je? Kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hio njia, leo naendesha radio. Sikize muziki ili niwe na subira Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.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

Sijampigie amina simu kwa muda mrefu. Naomba nimpigie leo. Niangalie hali yake. Ye ni rafiki yangu wa karibu tangu shule. Tumepitia mambo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi, tunywe chai pa moja. Tunaongea kila kitu bila aibu. Ndiyo maana na penda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana. Lazima tuwatunze. Nitampigia baada ya kazi leo. Tutapanga siku nzuri ya kukutana. Tuzungumze kwaurefu. Urafiki hazina ya dhamani kubwa.

Napenda kupanda mboga shambani, leo nitapalilia bustani yangu, nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri, tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto. Lazima ninyunyuzie maji leo, jua limekua kali. Nitavuna nyanya wiki ijayo, zimeiva. Naomba ni pande pia maua mengine, ili bustani iwe zuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu hii ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze na fasi. Naitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima tutakuwa na chakula chakutosha.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

Nipike nini leo kwa chakula chamchana? Kuna samaki kwenye jokovu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi, nahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je ni andae ugali wa au wali nathani wali ni bora. Unaiva haraka, nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri, nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi nitaita wote tulale pamoja.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je ninatumia zote nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumi zinachukua nafasi. Programu ya mawasilano ni muhimu. Nitunze programu ya ramani, pia nitaumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Leo lazima niende kutembea, nimekasa na nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, inamiti mingi, nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili nzima, nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema, nathani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu, Nitafanya hivi wiki nzima, nitengineze tabia nzuri.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

Nahisi usingizi sasa ni saa ngapi, saa tatu usiku lazima ni lale mapema. Kesho niamke ya asubui, kitanda kinaonekana kizuri sasa, sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga milango, je nimeweka kengele ya sa nne asubui, hebu niangalie, ndio imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku, naomba nilale usingizi mzuri bila kufunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unaitaji kupumzika kesho ni siku mpya ntakwa na nguvu tena Lala salama moyo wangu, usiku mwema.

Nyumba inahitaji kusafishwa leo vumbi limeja kila mahali. Nitaanza na chumba chakulala, nifunge vitanda vizuri, vombo vya kuchomea vikuhozi vina hitaji kunawishwa, sakafu lazima ifagiwe na kupangiliwa. Ninahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini tafanya pole pole. Nitawasha mziki, nifanye kazi kiwa na furaha. Watuto watanisedia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatua amani ya moyo, ninafikiri nitatumia saa mbili tu, badia kusafisha tutaka kwenye nyumba safi na kupomzika.

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza. Baada kueleza, nilijaribu kutafuta ufumbuzi. Tatizo lilikua rahisi, lakini alitika kuzungumza na msimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa, kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasira lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu wanatulia. Sio wote wanakua wakali, wengine ni wapole. Lazima nisipoke hasira zao kwa moyoni. Ni kazi tu, sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.